Kwa swali, napenda kuvaa nguo za namna gani, ningelijibu kwa kina kwa kusema kwamba, mtindo wa kuvaa ninaoupenda, unategemea sana mazingira, shughuli ninayofanya, hali ya hewa, na pia hisia nilizo nazo siku hiyo. Kwa ujumla, napendelea nguo ambazo ni rahisi, nadhifu na zinazotoa uhuru wa mwili, lakini pia zinaendana na maadili na utamaduni wa mahali nilipo. Kwa kabisa, faraja ni jambo la kimsingi sana kwangu. Katika kuchagua nguo, napenda nguo ambazo hazinibani sana. Wala kunisumbua wakati wa kutembea kukaa au kufanya kazi. Mfano, napendelea fulana laini, mashati ya pamba. Suruali zisizokali sana kama jeans, zili, ziliizonyooka au suruali za kitambaa laini. Nguo za aina hii, hunifanya nijisikie huru na kujiamini zaidi katika shughuli zangu za kila siku. Kwangu, kuvaa vizuri si lazima kuwa kwa gharama kubwa bali ni kuvaa kile kinachokufanya ujisikie sawa pili napenda mtindo wa kawaida kwa matumizi ya kila siku huu ni mtindo unaoruhusu mtu kuonekana nadhifu bila kuwa rasmi kupita kiasi mfano fulana safi shati lisilo na makeke mengi makeke mengi viatu vya kawaida kama sneakers au viatu vya wazi kulingana na mazingira mtindo huu unanifaa kwa sababu unaeza kutumika kazini kama ofisi rasmi shuleni au hata matembezi na marafiki hata hivyo. Kwa matukio rasmi napenda kuvaa kwa heshima na umakini zaidi. Katika hafla kama harusi mikutano muhimu au sherehe maalum napendelea suti, mashati ya mikono, mirefu au nguo za kitamaduni zilizoandaliwa kwa umaridadi. Kwa wanawake inaweza kuwa ni gaoni la heshima au vazi kitamaduni. Kwa wanaume suti, suti, suti kanzu kulingana na tukio. Hapa lengo langu ni kuonyesha heshima kwa tukio na watu si tu pia kuonekana vizuri. Pia nina mvuto mkubwa kwa nguo za kitamaduni. Nguo za asili zina utambulisho wa kipekee na hubeba historia, tamaduni na maadili ya jamii fulani. Napenda kuvaa kite vitenge, kanga kanzu au mavazi mengine ya kiafrika hasa katika sherehe za kitamaduni au siku maalum. Nguo hizi hunifanya nijisikie fahari na kunikumbusha mizizi na utambulisho wangu. Zaidi ya hilo, nguo za kitamaduni mara nyingi huwa na rangi mzuri na michoro ya kuvutia. Kwa upande wa rangi, napendelea rangi tulivu kama bluu, nyeusi, kahawia, kijivu na nyeupe kwa sababu ni rahisi kuzichanganya na kuonekana nadhifu muda wote. Hata hivyo, sipingi kuvaa rangi angavu mara kwa mara hata pale ninapotaka kuonyesha furaha au kuleta mabadiliko katika muoneko wangu. Rangi kama kijani njano au nyekundu, hutumika kulingana na tukio na hali ya moyo. Mwisho kabisa, napende kuvaa nguo zinae, zinazoendana na maadili na heshima binafsi. Naamini kwamba mavazi yana ujumbe na jinsi unavyoivaa inaweza kuonyesha utu wako, nidhamu na mtazamo wako wa jamii. Hivyo napendelea kuvaa mavazi ambayo hayako ya kupitiliza inayoheshimu mimi mwenyewe na watu wanaonizunguka. Kwangu, kuvaa vizuri ni mchanganyiko wa faraja, heshima utambulisho na kujiamini. Kwa kifupi, napenda kuvaa nguo zilizo rahisi, nadhifu, zenye faraja, zinazoendana na mazingira na tukio husika. Huku nikitangazia, huku nikizingatia, utamaduni heshima na mtindo binafsi.

Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma. Na ninaona ngoma ni moja ya njia bora kabisa za kujieleza, kufurahia maisha na kudumisha afya ya mwili na akili. Ngoma sio tu harakati za mwili kwa ajili ya burudani, bali ni lugha inayozungumza hisia tamaduni na historia za watu mbalimbali. Kile ninapofikiria kuhusu ngoma, naona ni sanaa inayounganisha watu bila kujali umri, jinsia au asili yao. Kwanza kabisa, ngoma hunipa furaha na nishati chanya. Unapocheza ngoma, mwili huanza kutoa homoni za furaha kama endorphins. Ambazo hupunguza msongo wa mawazo na kukuwacha ukiwa hali nzuri ya kihisia. Baada ya siku ndefu ya kazi au mawazo mengi, kucheza ngoma hata kwa dakika chache kunaweza kunifanya nijisikie mwepesi huru na mwenye amani. Muziki unapopiga na mwili unapoanza kusogea kulingana na midundo, mawazo mengi mabaya huondoka taratibu. Pili, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni mazoezi mazuri ya mwili. Ngoma husaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza uwezo wa kupumua. Aina mbali mbali za ngoma kama ngoma za asili, hip-hop, salsa, au hata kucheza muziki wa kizazi kipya kama bongo, zote zinachangia afya bora. Bila hata kuhisi kama unafanya mazoezi ngumu, tayari mwili unakuwa unafanya kazi na kuchoma kalori kwa njia ya kufurahisha. Tatu, ngoma ina nafasi kubwa sana katika utamaduni wa jamii. Napenda ngoma kwa sababu inahifadhi na kuendeleza tamaduni zetu. Ngoma za asili zina maana kubwa. Zinaeza kuhusishwa na sherehe mavuno ndoa na ibada malumu. Unapocheza ngoma unasikia umeunganishwa na mizizi yako ya historia na jamii yako. Hii hunifanya niheshimu zaidi ya wazee na vizazi vilivyopita ambavyo vilitumia ngoma kama njia ya mawasiliano na mshikamano. Pia napenda kucheza ngoma kwa sababu huleta watu pamoja. Katika sherehe, harusi au matamasha, wata wanapocheza pamoja au tofauti zao hupotea kwa muda. Hakuna anayejali nani atajiri au maskini. Msomi au asiye msomi, wote wanakuwa sawa mbele ya muziki. Ngoma hujenga urafiki, huimarisha mahusiano na huongeza mshikamano katika jamini. Zaidi ya hayo, ngoma hunisaidia kujijengea kujiamini. Kadri unavyoendelea kucheza na kujifunza mitendo mpya, unajifunza kukubali mwili wako na uwezo wako. Hata kama huna ujuzi mkubwa mwanzoni, kujaribu na kuendeleza kujifunza kunakupa ujasiri wa kujieleza bila uoga wa kuhukumiwa. Hili ni somo muhimu hata katika maisha ya kila siku kwa sababu lilakufundisha, kuthubutu na kujiamini. Kwa ujumla, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni mchanganyiko, wa furaha, afya utamaduni na mshikamono wa kijamii. Ni njia rahisi lakini yenye nguvu ya kufanya maisha yawe na rangi zaidi. Kwangu ngoma sio tu kucheza kwa miguu na mikono bali kuachilia roho kuonyesha shukrani kwa muziki na kufurahia zawadi ya kuwa uhai.

Ndio, napenda sana kupiga chombo cha muziki. Na kwa mtazamo wangu, muziki ni lugha ya kipekee ineyounganisha hisia, mawazo na watu kutoka tamaduni mbali mbali. Kupiga chumbo cha muziki si tu burudani, bali pia ni njia kujieleza. Kujifunza nidhamu na kukuza ubunifu. Kila mara ninapofikira kuhusu muziki, naona ni kama rafiki wa karibu anayekuwepo katika nyakati za furaha huzuni msongo wa mawazo au hata wakati wa tafakari binafsi. Kwanza kabisa, kupiga chombo cha muziki hunipa furaha ya kipekee. Unapashuka chombo kama gitaa, kinanda, ngoma, au hata filimbi. Unahisi kama una uwezo wa kuunda kitu kipya kutoka moyoni mwako sauti zinazotoka kwenye chombo si kelele tu bali ni ujumbe unayo onyesha hali ya moyo kwa mfano, unapopiga muziki wa taratibu, unaweza kuonyesha utulivu au huzuni na unapopiga kwa kasi, unaonyesha furaha, nguvu au shangwe. Hii hunisaidia kuelewa vizuri, hisia zangu na kuziwasilisha, bila kutumia maneno mengi. Pili, kupiga chombo cha muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kukaa chini na kupiga chombo cha muziki hunipa nafasi ya kupumzika kiakili. Mawazo mingi yanapotawanyika, muziki hunirudisha kwenye umasikini wa sasa. Unapojikita katika midundo, noti na mpangilio wa sauti, unajikuta unasahau matatizo kwa muda kwa njia hii muziki huwa kama tiba ya akili na moyo. Tatu, kupiga chombo cha muziki hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Hakuna mtu anayekuwa mtaalamu mara moja, unahitaji mazoezi ya mara kwa mara, makosa na kujirekebisha. Kuna nyakati unapojifunza, wimbo mpya na unashindwa mara nyingi. Lakini ukiendelea kujaribu hatimaye unaona maendeleo. Hili hunifundisha somo muhimu sana maishani, mafaniki yanahitaji juhudi na subira. Nidhamu niliyojifunza kupitia muziki hunisaidia, pia katika maeneo mengine ya maisha kama kazi na mahusiano. Nne, muziki hunipa nafasi ya kuungana na watu wengine. Kupiga chombo cha muziki peke yako ni vizuri lakini kupiga pamoja na wengine ni uzoefu wa kipekee zaidi. Unapopiga kwenye kikundi, bendi au hata kanisa na shuleni. Unajifunza kusikiliza wengine kuheshimu nafasi zao na kufanya kazi kama timu. Kila chombo kina nafasi yake na vikifanya kazi pamoja. Vinaunda sauti nzuri zaidi. Hili hunifundisha umuhimu wa ushurikiano na mawasiliano mazuri. Zaidi ya hayo, kupiga chombo cha muziki hunipanua. Maarifa ya tamaduni tofauti. Kile aina ya muziki ina historia na asili yake. Unapojifunza kupiga nyimbo za asili za kisasa au za kimataifa. Unajifunza pia kuhusu. Maisha na mitazamo ya watu wengine. Hii hunifanya kuwa mtu mwenye ufahamu mpana na anayeheshimu tofauti wa kitamaduni. Kwa ujumla. Napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu kinanifanya nijisikie hai. Huru na mwenye maana. Ni kipaji kinachoweza kukuwa maisha yote. Bila kikomo cha umri. Iwe ni kwa burudani, ibada, elimu au kazi ya kitaaluma. Muziki una nafasi sana maishani. Ndiyo maana naona kupiga chombo cha muziki si jambo tu la muda mfupi bali ni safari ya maisha inayojenga kiakili, kihisia na kijamii.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu sana kwa sababu yanakusaidia kufanya kazi kwa mwelekeo, kuongeza ufanisi na kupima maendeleo yako. Nitafafanua kwa kina jinsi ni navyoweka malengo ya kila mwezi, hatua kwa hatua kwa maelezo ya kutosha kama mazungumzo ya takriban dakika tano. Kwanza kabisa, huanza kwa kutathmini mwezi uliopita najitenga muda kuangalia kazi nilizopanga kufanya ni zipi nilifanikiwa kukamilisha. Zipi sikufanikiwa na sababu zilizosababisha changamoto hizo. Hii hunisaidia kujifunza kutokona na makosa ya mafanikio yangu kwa mfano kama nilishindwa kukamilisha jukumu fulani kwa sababu ya muda au rasilimali. Naliweka akilini wakati wa kupanga mwezi unaofuata ili nisirudie kosa lile lile. Hatua ya pili ni kuelewa malengo ya jumla ya taasisi au idara ninayofanya kazi. Malengo yangu ya kila mwezi lazima yaendane na malengo ya kampuni ili kazi yangu iwe na mchango moja kwa moja. Kama kampuni inalenga kuongeza uzalishaji au kuboresha huduma kwa wateja, basi naweka malengo yanayounga mkono hilo kama vila kuoangeza kasi ya kukamilisha kazi au kuboresha ubora wa huduma, ninayotoa. Hatua ya tatu ni kuweka malengo yaliyo wazi na yanayopimika. Napenda kutumia kanuni ya smart yaani malengo yawe mahususi, yanayopimika, yanayotekelezeka, yanayohusiana na kazi na yenye muda maalum. Badala ya kusema, nitafanya kazi kwa bidii, najiambia, nitakamilisha miradi miwili mikubwa kabla mwisho wa mwezi au nitapunguza makosa ya kazi kwa asilimia fulani. Hii hunisaidia kujua wazi ninachotaka kufikia hatua ya nne ni kupanga malengo kwa kipoumbele. Sio malengo yote yana uzito sawa, hivyo huchagua yale muhimu na kuyaweka juu ya orodha. Hii hunisaidia kutumia muda na nguvu za vizuri hasa pale ambapo majukumu ni mengi. Pia nahakikisha kuwa sipangi malengo mengi kupita kiasi. Kwa sababu kufanya hivyo, kunaweza sababisha msongo wa mawazo na kushindwa kuyatimiza. Hatua ya tano ni kuigawa kazi katika hatua ndogo ndogo. Badala ya kuona lengo kubwa kama kitu kigumu naligawa kazi ndogo ndogo za kila wiki au hata kila siku. Njia hii hunifanya nihisi maendeleo kila mara na hunipa motisha ya kuendelea pia hunisaidia kufuatilia kwa urahisi ni wapi nimefika na nini kinahitaji kufanyika. Hatua ya sita ni kufaatilea maendeleo yangu mara kwa mara. Kila wiki najitathmini kuona kama nipo kwenye mstari sahihi au nahitaji kubadilisha mbinu. Kama kuna kikwazo najitahidi kukitatua mapema badala ya kusubiri mwisho mwezi wakati mwingine pia kuwasiliana na msimamizi au wenzangu kupata ushauri au mrejesho hatua ya mwisho ni kujipa tathmini au kujitathmini mwishoni mwa mwezi. Nikitimiza malengo yangu najipa pongezi na kujifunza nini kilinisaidia kufanikiwa. Kama sikufanikiwa kikamilifu, sijilaumu sana, bali nachukua somo na kulibeba, kwenda mwezi unaofuata. Hii hunisaidia kukua kitaaluma na kuboresha uwezo wangu na kupanga malengo. Kwa ujumla, kueka malengo ya kila mwezi, kunahitaji nidhamu, mpangilio mzuri, na kujitathmini mara kwa mara. Njia hii hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi, nipunguze msongo mawazo na nione maendeleo yangu kwa hatua.

Wakati umeme unapokatika mimi huchukua hatua mbalimbali kulingana na mazingira muda wa kukatika na shughuli nilizokuwa nafanya kwanza shuguli nilizokuwa nafanya kwanza kabisa ninajaribu kubaki mtulivu na kukubali hali ilivyo. Kwa sababu kukatika kwa umeme ni jambo la kawaida sana hasa katika maeneo mengi. Badala ya kukasirika naona ni fursa ya kufanya mambo mengine ambayo hayategemei umeme. Hatua ya kwanza ni kuhakikisha usalama. Nikiwa nyumbani wakati wa giza nawasha tochi au mshumaa kwa uangalifu mkubwa ili kuepuka ajali kama kuanguka au moto. Pia huhakikisha vifaa vya umeme kama pasi jiko na umeme au televisheni vimezimwa ili visiharibike umeme unaporudi kwa ghafla. Kama nina simu yenye chaji huweka data au wifi kando na kuitumia kwa tahadhari ili ku hifadhi battery baada ya hapo ninapanga shughuli mbadala. Mara nyingi hutumia muda huo kusoma vitabu magazeti, maandiko ambayo sikuwa nimepata muda ya kuyasoma. Kama kuna mwanga wa kutosha wa asili, naweza kuandika mawazo yangu, kupanga ratiba au hata kuandika shajara. Wakati mwingine ya kukaa kimya nikitafakari au kufanya mazoezi, mpizi kama kunyosha mwili au kupumua kwa utulivu. Kukatika kwa umeme pia hunipa nafasi ya kushirikiana na watu walioko karibu nami. Kama nikona familia au marafiki, tunazungumza, kusimulia hadithi, kucheza mbiche ya mezani au hata kuimba. Mazungumzo haya huimarisha, uhusiano na mara nyingi huifanya muda upite mara haraka bila kuchoka. Kwa watoto, ni nafasi mzuri ya kuwafundisha miche ya jadi au kuwaeleza hadithi za zamani. Iwapo kukatika kwa umeme kutatokea wakati wa kazi ya umasomo, kutumia muda huo kupanga kazi zangu, kutathmini nilichofanya na kuweka malengo ya hatua zinazofuata. Kama nina kazi zinazoweza kufanywa bila kompyuta, kama kusoma nyaraka zilizochapishwa au kupanga mawazo na zifanya wakati huo. Hili hunisaidia nisiwe nyuma na sana hata baada ya umeme kurudi. Mwisho kabisa ninajitahidi kuchukua tukio na kukatika kwa umeme kama somo la maandalizi Baada ya umeme kurudi, hujiuliza kama nilikuwa tayari wa kutosha Jee nilikuwa na tochi, chaji ya hakiba, au mpango wa dharura Hili hunisaidia kujiandaa vizuri zaidi kwa siku zijazo Kwa ujumla, wakati wa umeme, unapokatika, hujitahidi kutimia muda huo busara kwa usalama Na kwa njia inayochangia ustawi wangu na wale wana.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni jambo muhimu sana katika maisha ya kazi na hata ya kijamii. Mimi nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuzingatia misingi kadhaa ambayo husaidia kujenga uhusiano mzuri kuimarisha mawasiliano na kuhakikisha malengo ya pamoja yanafanikiwa kwa ufanisi. Nitajaribu kueleza kwa kina kama maelezo ya dakika tano jinsi ninavyo fanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kwanza kabisa huanza mawasiliano mazuri nawasiliana wazi wazi na kwa heshima niki hakikisha kila mtu anaelewa malengo ya kazi, majukumu yake na muda wa kutekeleza kazi. Napenda kusikiliza kwa makini mawazo na maoni ya wengine kabla ya kutoa yangu ni kwa sababu naamini kila mtu ana mchango wa kipekee mawasiliano haya husaidia kupunguza migogoro na kutoelewana na hujenga mazingira ya kuaminiana. Pili, kudhamini tofauti tofauti za watu ni jambo muhimu sana. Kila mtu ana mtazamo uzoefu na uwezo wake, ninapofanya kazi na wengine najitahidi kuheshimu tofauti hizi. Iwe ni tofauti za kifikra, kitamaduni au kiutendaji. Badala ya kuona tofauti kama kikwazo naziona kama fursa ya kujifunza na kupata suluhisho bora zaidi hii hufanya timu iwe imara na yenye ubunifu. Tatu kugawana majukumu kwa usawa. Kazi ya katika kazi ya pamoja, ninahakikisha kuwa kila mtu anajua jukumu lake na anafanya kazi kulingana na uwezo wake. Sipendi kubeba mzigo peke yangu, wala kumuachia mtu mmoja kazi nyingi kupita kiasi. Kugawana majukumu husaidia kuongeza uajibikaji na huleta hali ya kila mtu kujisikia kuwa sehemu muhimu ya timu nne, kujenga imani na uaminifu, ninatekeleza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora ili wengine waniamini. Pia niki ahidi kufanya jambo fulani nahakikisha na ilitimiza imani ikijengwa ushirikiano na unakuwa rahisi zaidi kwa sababu watu wanahisi wako salama kushirikiana. Kushiriki mawazo yao na hata kukiri changamoto wanazo kutana nazo. Tano, kushughulikia migogoro kwa busara. Migogoro inaweza kutokea katika kazi ya pamoja lakini mimi huiona kama sehemu ya kawaida ya ushirikiano. Ninapokutana na tofauti za maoni napendelea kujadili kwa utulivu. Kusikiliza pande zote na kutafuta suluhisho linalo nufaisha wote. Silaumu wala kushambulia mtu binafsi bali naangalia tatizo lenyewe na namna ya kulitatua. Sita, kuhamasisha na kusaidiana katika ushirikiano, ninajitahidi kuhamasisha wengine. Kuwapongeza wanapofanya vizuri na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada. Hii huongeza morali ya timu kuleta mshikamano. Ninapo ona mtu ana changamoto, siwezi kumu acha pekea yake, badala yake natafuta njia ya kushirikiana nae, ili kazi isonge mbele mwisho kabisa kujifunza pamoja kutathmini kazi. Badaa ya kazi kukamilika napenda kutathmini kama timu. Kuangalia kilicho fanyika vizuri na maeneo yanayo hitaji kuboreshwa. Hii husaidia kuboresha ushirikiano wa badae na kukuza ufanisi. Pia najifunza mengi kutoka kwa wengine. Jambo linalonisaidia kukua binafsi na kitaaluma. Kwa ujumla, nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano. Heshima na uwajibikaji na kusaidiana. Njia hii hunisaidia kufanikisha malengo ya pamoja na kujenga mahusiano, mazuri ya kudumu, kazi na maisha kwa ujumla.